Naam nakumbuka vizuri katika shule ya msingi ya horoa, tulikuwa na mwalimu mmoja, mwalimu wa kiswahili, guru Dickson Juma. Mwalimu alikuwa mwalimu mwenye bidii saana. Alisaidia sana wanafunzi wengi wenye hawakuwa na uwezo kufaulu katika mitihani zao. Na hivyo basi, walipofanya mitiani la KCPE, wote waliweza kufanya vizuri katika somo hilo la kiswahili. Pia tulikua na mwalimu wa hesabu mwalimu yaya pia alikua mwalimu mzuri na hata mwalimu boke tulikua na wanafunzi wengine wenye nguvu wale wenye mwili kubwa tulikuwa na kijana aliyekuwa anajiita david alikuwa kijana, mtanashati, lakini alikuwa mwenye misuli pia. Hivyo basi kati yake na wanafunzi ilikuwa, tofauti yake na wanafunzi wengine ilikuwa kubwa sana. Hata na walimu wengine, hasa walimu wa kike, walimuogopa. Kulikuwa na michezo tofauti, tofauti katika shule ya msingi, na hata shule ya upili. Hasa katika shule ya upili nyabisawa girls tulikuwa na michezo mingi sana. Kama ile ya kandanda michezo ya kukimbia watu wanafunzi wengine ila walichagua muziki hata wengine walichagua drama hivo basi katika shule hizo zote, mimi kama mimi mwenyewe, nilikuwa nacheza mchezo wa kadanda. Hapo sasa, hakuna mtu angenitambua, mimi nilikuwa goli kipa.

Nasomea habari katika tovuti kama BBC kiswaili, the standard na hata habari za teknolojia na biashara BBC kiswaili ni huduma ya kiswaili inayolenga na kuwafaa watu wanaopenda na kuongea luga ya kiswaili The standard ni gazeti la Kenya lakini inaeleza mengi kuhusu taifa la Kenya na hata mataifa mengine ya inje habari zingine mi upenda kuzipata katika tovuti la habari za teknolojia za biashara.